Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kufanya kazi usiku kwa sababu asubuhi akili yangu hua tulivu ni yenye umakini zaidi. Kuamka mapema hunipa nafasi ya kupanga siku vizuri, kufanya mambo muhimu bila haraka na kuanza siku nikiwa na nguvu. Ingawa wakati mwingine kufanya kazi usiku kunaweza kuwa na utulivu wake. Napendelea zaidi ratiba ya asubuhi kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na tija zaidi.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu ya namchango mkubwa katika hali yangu, ya hisia na mtazamo wa maisha. Maua unikumbusha uzuri wa asili na jinsi vitu vidogo vinaweza kuleta furaha kubwa. Rangizake tofauti hunivutia macho na hunipa isia ya uchangamfu. Wakati harufu yake, unisaidia kutulia na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kuona mauwa ya kikuwa polepole. Jambo nalolifundisha subra na kudhamini mchakato wa maisha.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na pia kina faida nyingi kiafya. Samaki wana protini nzuri na mafuta yenye manufaa kwa mwili, hasa kwa afya ya moyo na ubongo. Napenda zaidi samaki waliokaangwa au kuchomwa, hasa wakipikwa kwa viungo vizuri na kuliwa na wali au ugali. Kwa sababu mchanganyiko huo, hunifanya nijisikie nimeshiba na kufurahia chakula kwa utulivu.

Napendelea hali ya hewa ya kati, inayokuwa si baridi sana wala joto kali, sababu inanifanya nijisikie huru na mwenye nguvu zaidi katika shughuli za kila siku. Joto kali hunichosha haraka na kufanya niwe na uvivu. Ilhali baridi kali hunifanya nijisikie mzito na wakati mwingine kukosa motisha. Hali ya kati inaniruhusu kufanya kazi vizuri, kutembea kwa urahisi na kupumzika bila usumbufu mkubwa.

Maranyingi usikiliza mziki wa kisasa unaochanganya midundo ya kipekee na maneno yenye maana. Kama pop, R&B au mziki wa kizazi kipya, unaopendeza sikio. Napenda pia kusikiliza baadhi ya mziki wa jadi au wa kienyeji mara kwa mara. Hasa wakati napumzika au napoitaji utulivu wa akili. Mziki huu unisaidia kupumzika, kuhamasika na kuongeza furaha katika shugli za kila siku. Huku pia ukunipa hisia nzuri na kumbukumbu nzuri za maisha.

Ninashugulikia kazi za dharura kwa kuzitambua haraka na kuziweka kwenye kipaumbele cha juu. Maranyingi huamuwa ni hatua gani ya kwanza kufanya, kugawa rasli mali zinazo itajika na kuwakikisha kila hatua inafanyika kwa umakini bila kupoteza muda. Pia ufanya mawasiliano wazi na wenzangu ili kila mtu ajue jukumu lake na kazi ifanyike haraka na kwa usahihi.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu kwa kiwango kizuri. Hushirikiana nasi katika shughuli za kijamii, kuzungumza mara kwa mara na kusaidiana pale inapohitajika kama katika matukio wa dharura au changamoto ndogo za kila siku. Nawadhamini kwa sababu uhusiano mzuri na majirani, unachangia amani, usalama na mshikamano wa kijamii katika eneo ninalo ishi.

Ninapendelea chakula kisicho na mafuta mengi, kwa sababu ni rahisi kumeza chenye afya na kinanisaidia kudumisha uzito na nguvu. Hata hivyo, mara nyingine hupenda kidogo cha mafuta, yenye ladha, kama mafuta ya mizaituni au samaki wenye mafuta, kwani hutoa ladha na virutubisho muhimu kwa mwili. Kwa upande wangu, kuchagua chakula chenye afya kinanisaidia, kuwa na nishati, akili hai na afya njema kwa muda mrefu.

Kila siku, napendelea kutumia basi au gari la pamoja, kama njia ya usafiri, kwani ni rahisi, nafuu, na huniwezesha kupumzika au kufanya shuguli ndogo wakati wa safari. Mara nyingine, pale umbali ni mfupi, napende kutembea kwa miguu, kwani unisaidia kuwa na afya na kuona mandhari ya karibu. Kwa upande wangu, kuchanganya njia hizi, hunisaidia kufika kazini au nyumbani kwa ufanisi, huku nikidumisha nishati na afya.

Kila jioni napenda kuanza kwa kupumzika kidogo baada ya kazi. Mara nyingi kwa kula chakula cha jioni, kilicho rahisi lakini chenye afya. Baada ya hapo, hupanga muda wa kufanya shugli za kibinafsi kama kusoma, kusikiliza mziki na kuzungumza na rafiki na familia. Mara nyingine pia hufanya maandalizi madogo kwa siku inaofuata, kama kupanga ratiba au kuandaa vifaa vya kazi.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano kadhaa, haswa katika michezo na shughuli za kitaaluma. Shiriki huu ulikuwa mzuri kwa sababu ulikuwa chanzo cha kujifunza kushirikiana na wengine, kuthibiti shinikizo na kuongeza ujasiri. Zaidi ya hapo, mashindano yaliniwezesha kujaribu uwezo wangu, kupima mbinu zangu na kujifunza kutokana na washindani.